Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kijapani. Kwa sababu, ninaona kuwa inavutia sana na yenye utamaduni wa kipekee. Mimi hupenda sana jinsi, lugha hiyo inavyounganisha heshima, historia, mawasiliano ya kisasa. Ningependa kuielewa ili niweze kusoma vitabu vyao, kuangalia filamu bila tafsiri na kuwasiliana na watu ya kijapani kwa urahisi.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Japani. Kwa sababu ni nchi yenye mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wakali. Ninapokumbuka Japani na fikiria nidhamu ya watu wake. Usafi wa miji yao, treni, zakasi na heshima kubwa walio na ayo katika jamii. Ninapokumbuka Japani na fikiria nidhamu ya watu wake. Usafi wa miji yao, treni, zakasi na heshima kubwa walio na ayo katika jamii. Ningependa kuona majengo marefu ya Tokyo, mahekaru ya kihistoria ya Kyoto na milima kama mlima Fuji. Ninapofikiria nchi hiyo nahisi msisimko, hamasa na hamu kubwa ya kujifunza vitu vipia.

Mimi huwadhimisha siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi, lakini yenye maana kubwa. Mara nyingi, usherekea nikiwa na familia yangu ya karibu na marafiki wa chache wa dhati. Tukizungumza, tukicheka na kushukuru kwa uhai. Sherehe ya mwaka nilioipenda zaidi ni ile nilio ifanya nilipotimiza miaka ishirini. Kwa sababu, nilihisi kukua zaidi na kuelewa malengo yangu maishani. Chakula nilicho kipenda zaidi ni wali wa nyama choma na zawadi nilio furaia zaidi ilikuwa kitabu nilicho pewa kwa sababu kwa sababu kilinisaidia kujifunza na kunipa motisha.

Mimi napenda kufanya mambo mengi tofauti nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi, upenda kukana au tukizungumza na kubadilisha na mawazo kuhusu maisha, kazi na ndoto zetu. Pia, tunapenda kuenda kutembea, kuangalia filamu au kushiriki mchezo kama mpira wa miku, ili kujiburudisha na kuimarisha urafiki wetu. Wakati mwingine, upenda kula pamoja au kusafiri kwa matembezi mafupi.

Mfanyabiashara bora zaidi, lazima awe na maono, nidhamu, na uvumilivu mkubwa. Mimi naamini anapaswa kuwa na uwezo wa kupanga malengo, kufanya maamuzi sahihi, na kukabili chagamoto bila kukata tamaa. Pia, ni muhimu awe mwaminifu, mwenye mawasiliano mazuri, na uwezo wa kujifunza kutokana na makosa. Zaidi ya hayo, mfanyabiashara lazima awe, na moyo wa kubadilika, kulingana na mabadiliko ya soko. Hili kuhakikisha biashara yake inaendelea kukua na kufanikio.

Katika wakati huo, mkuu wa mpila wa baseboli, nilishiriki kama mshabiki na mfuataji wa karibu wa mchezo. Mimi hukumbuka nilivyo kuwa, nikitazama mechi kwa hamasa kubwa, nikishangilia timu nilio ipenda na kujadili matokeo na marafiki zangu. Nilipenda kuona ushindani, nidhamu ya wachezaji, na mbinu walizotumia uwanjani, kushiriki kwangu kulinipa furaha, burudani, na kunifanya nijisikie sehemu ya tukio hilo kubwa na mchezo, hata kama sikuwa mchezaji mwenye.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Kwa sababu, inaniguza sana kihisia na hunipa motisha. Ninapoiangalia, mimi hujifunza umuhimu wa uvumilivu, bidii, na kutokata tamaa, hata ninapokumbwa na changamoto kubwa maishani. Napenda jinsi mhusika mkuu anavyopamba na kuboresha maisha yake na ya mtoto wake licha ya vikwazo vingi. Filamu hii hunifanya nijitafakari, nijiamini zaidi na hunikumbusha kwamba mafanikio yanaitaji subira na juhudi za kweli.

Ili kuweka afya yangu vizuri, mimi huzingatia lishe bora, mazoezi ya mwili na utulivu wa akili kila siku. Napendelea kula matunda, mboga na vyakula vyenye protini na kuepuka sukari nyingi na vyakula vya mafuta. Pia, hufanya mazoezi kama kutembea, kukimbia kidogo au kufanya yoga, ili kufanya nisikie nguvu na kuimarisha mwili.

Mchezo ninao penda kutazama zaidi ni mpila wa migu. Asa mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia. Napenda jinsi wachezaji wanavyo shirikiana. Mbinu wanazo tumia na jinsi kila gori linaavyo sababisha furaha kubwa kwa mashabiki. Kutazama mechi kunanipa hisia za msisimuko na mshikamano na marafiki na familia. Asa tunaposhangilia timu tunayo ipenda. Pia mchezo huu hunifundisha uvumilivu na mshikamano.

Miziki ni nayo ipenda zaidi ni muziki wa kisasa na waki asiri wa Afrika. Kwa sababu, na nifanya ni jisike furaha na utulivu kwa wakati mmoja. Napenda kusikiliza nyimbo zenye maneno yenye maana, miundo mizuri na ala za asiri. Zisizo ongeza, hisia na maisha. Muziki huu hunifanya ni furahi, ninapokuwa peke yangu au nikiwa na marafiki. Na pia hunisaibia kupumzika baada ya siku ndefu.

Njia ninazo tumia kupumzika ni nyingi na zinategemea muda na mazingira. Kila siku, napenda kuchukua muda wa kupumzika kimwili na kisaikolojia. Kama vile, kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki unaonifanya nijisikie utulivu na kutembea kwenye mazingira ya asili ili kuondoa mawazo. Pia, napenda kuufanya mazoezi mepesi kama yoga au kupumua kwa kina ili kuimarisha mwili na akili. Wakati mwingine, hupumzika kwa kuzungumza na marafiki au familia, kushiriki hadithi na kucheka pamoja.

Wakati wa mapumziko, mimi hupenda kutumia muda wangu kwa njia ya kupumzika na kujiburudisha. Mara nyingi, napenda kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu ili kuondoa mawazo ya kazi au ya shule. Pia, napenda kutembea kidogo, kuzungumza na marafiki au familia na kucheka pamoja ili kuondoa stress. Wakati mwingine, hupumzika kwa kuandika na kutafakari kuhusu malengo yangu ya kila siku zijazo.

Mara nyingi natumia programu za mawasiliano na elimu, kama vile WhatsApp, email na Zoom, kwa sababu zina nisaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu wa kazi au masomo. Pia, napenda kutumia programu za kuchambua data na kujifunza, kama Microsoft Excel, Google Sheets na baadhi ya programu za AI, kwa sababu zinanirahisishia kazi zangu na kunisaidia kupanga taarifa kwa ufanisi.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na nyama choma, kwa sababu kina ladha nzuri na hunipa nguvu nyingi. Napenda jinsi wali unavyo kuwa laini na nyama choma ya nye viungo vizuri, inavyo ngeza latha tamu. Chakula hiki hunikumbusha nyakati nzuri nilizo kuwa pamoja na marafiki au familia yangu. Hasa wakati wa sherehe au mapumziko. Kila ninapo kila, huhisi furaha, kushiba vizuri na kuridhika kwa sababu ni chakula kinacho. Nifanye ni jisikie nyumbani.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Hasa wazazi, babu na bibi zangu. Napenda kuwasikiliza kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikiana nao katika shughuli za kifamilia. Wazee wangu hunifunza maadili, heshima na umuhimu wa familia. Na mara nyingi hunipa ushauri muhimu kuhusu maisha. Pia napenda kutumia muda nao, tukizungumza, kucheka na kushirikiana katika hadithi za zamani. Jambo ambalo hunifanya nijisikie karibu na familia yangu na hunipa hisia ya upendo na usalama.

Ndiyo, ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo. Mimi ningejihisi tofauti mwanzoni kwa sababu. Nimeweza zoea kutumia simu na interneti kila siku. Hata hivyo, ningetumia muda huo kuzungumza na watu, ana kwa ana, kusoma, vitabu, kutembea nje na kutafakari. Nathani siku hiyo ingenisaidia kupumzika kiakili, kujitambua zaidi na kuthamini maisha bila kutegemea teknolojia sana.

Zoea nzuri nililojenga. Ni kupanga ratiba ya kila siku na kuweka malengo madogo yanayoweza kufikiwa. Mimi huanza siku kwa kuandika mambo muhimu, ninayotaka kufanya. Jambo linalonisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka uvivu. Pia, nimejenga zoea ya la kusoma na au kujifunza vitu vipya kila siku. Hata kama ni kwa muda mfupi, zoea hili nimenifanya nijiamini zaidi, kuwa na nidhamu na kuwa na maendeleo chanya katika maisha yangu ya kila siku.

Usiku kabla ya kulala, mimi hujaribu kupumzika na kutulia akili yangu. Kwanza, hupanga vitu vyote nitakavyo vitumia siku inayofuata. Kisha, napenda kusoma kitabu kidogo au kusikiliza muziki tulivu ili kuondoa mawazo ya stress. Mara nyingi, hupumzika kwa kuandika mawazo yangu au kutafakari kuhusu siku yangu. Nikishukuru kwa mambo mazuri yalio tendeka. Atimae, inahakikisha kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha nakuamuka nikiwa na nguvu na motisha ya kuendelea na siku na shuguli za siku iliof itakayo.

Majira ninayo yapenda zaidi ni majira ya baridi laini au mvua nyepesi. Kwa sababu, hunipa hali ya utulivu na faraja. Napenda hali ya hewa, unapokuwa baridi kiasi. Kwani hunifanya nijisikie huru, kufanya kazi au kupumzika bila kuchoka sana. Katika majira haya, napenda kuvaa nguo za kistarehe, kunywa vinywaji vya moto, au kukaa nikisoma na kuzungumza na familia. Ninapofikiria majira haya nahisi amani, utulivu wa moyo na furaha ndani.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buruu kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani napenda kuiona mbinguni wakati wa asubui na au jioni. Kwenye bahari na pia kwenye baadhi ya vitu vya ndani kama kuta au mavazi Blue au samawati huonyesha upweke mzuri na hutoa hisia za fresh na hunipa matumaini kila ninapoiangalia. Nahisi utulivu msisimko kidogo na hamsa ya kufanya mambo kwa utulivu na umakini.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, kwa sababu hunipa mtazamo tofauti, kuhusu mada mbali mbali, kusoma maoni ya watu, hunisaidia kuelewa jinsi wengine wanavyo fikiri, wanavyo ona mambo na uzoefu wao. Pia, hunisaidia kufanya maamuzi bora, hasa ni napotaka kununua kitu au kujifunza jambo jipya. Ingawa wakati mwingine, maoni hutofautiana sana, mimi hupenda kuchambua, ni alio na hoja nzuri, na kuyaacha ya sio na msingi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua, safi, hasa maua ya waridi au lavender kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha. Napenda kuinusa harufu hii nyumbani au bustanini kwani hunifanya nijisikie karibu na asili na kunipa amani ya ndani. Harufu ya maua pia hunikumbusha nyakati mzuri nilizokuwa nazo na familia yangu na marafiki. Na mara nyingine hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Kila ninapoipata nahiai furaha na utulivu wa kweli.

Ninapenda sanaa ya kuchora au uchoraji wa rangi kwa sababu huniruhusu kujieleza kww ubunifu na kuunda picha zinazoweza kuonyesha hisia zangu na mawazo yangu. Napenda kuona jinsi rangi, mwanga na maumbo vinavyo unganishwa kuunda uzuri wa kipekee. Sanaa hii hunifundisha uvumilivu, umakini wa ndani na hunipa furaha ya ndani ninapopata matokeo mazuri. Pia, napenda kutazama kazi za sanaa katika makumbusho au mtandaoni.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist, Cha paulo coelho. Kwa sababu, kinanifundisha kuhusu ndoto, uvumilivu na kufuata moyo bila kuogopa changamoto. Nilipokisoma, nilihisi msukumo mkubwa wa kutimiza malengo yangu na kuamini kwamba, kila tukio katika maisha ni ya maana. Kitabu hiki, pia hunifundisha kuthamini safari ya maisha. Siyo tu musho wake na kunikumbusha kwamba, jitihada na imani ni muhimu. Kila wakati ninapokisoma nahisi furaha na motisha.

Mimi usherehekea sikukuu mbalimbali kwa furaha na shukrani. Napenda kushirikiana na familia na marafiki katika sherehe hizo. Tukila chakula kizuri, kuimba, kucheza na kubadilishana zawadi wakati unapofaa. Baadhi ya sikukuu ni nazopenda kusherehekea ni krismasi na siku za kitaifa. Kusherehekea sikukuu ninjia ya kugawisha na kuunganishwa na wapendwa, kuonyesha shukrani na kuunda kumbukumbu nzuri. Zitakazo baki kwa muda mrefu.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu sana ni babu yangu kwa sababu alinifundisha dhamani ya nidhamu, uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii. Alinifundisha pia umuhimu wa heshima kwa wengine kutokata tamaa mbele ya changamoto na kuzingatia maadili katika kila hatua ya maisha. Masomo haya ya babu yangu yamenisaidia kuunda tabia mzuri kuwa na malengo na kufanya maamuzi sahihi.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kufanya mambo yanayo niweka joto na kunifanya nijiskie vizuri. Kwanza, huvaa nguo nzito kama koti, skafu na glovu ili kulinda mwili. Pia, napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kakao ili kupasha mwili joto. Mara nyingine, hupenda kukaa ndani nikisoma vitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu ili kupumzika. Ikiwa ni nafasi ya burudani napenda pia kutembea kidogo nje ya nyumba ni kifurahia hali ya baridi bila kuadhirika sana.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutumia mipangilio, tathmini na mbinu za ufanisi. Kwanza, uchambua kila hatua ya kazi ili kuona ni sehemu gani zinazo chukua muda mwingi au hazina tija. Kisha, huunda ratiba au mpangilio mzuri, unawopunguza kurudia au kuchanganyikiwa. Pia, napendelea kutumia zana za kisasa za teknolojia.

Uzoefu wa kazi, ulio nifundisha zaidi ni kusimamia miradi na kushirikiana na timu. Kupitia kazi hiyo, nilijifunza jinsi ya kupanga majukumu, kushirikiana kwauwazi na wenzangu na kushughulikia changamoto bila kuchoka. Pia, imenifundisha umuhimu wa nidhamu, uvumilivu, mawasiliano bora kazini, nilijifunza pia kudhamini maoni ya wengine kufanya maamuzi ye nyebusara na kuboresha michakato ya kazi.